Mimi hutumia miguu kila siku kwenda shuleni au kwenda kazini, kwa sababu eneo ambalo niko ni karibu sana na kazini. Ninaishi mahali karibu na shule. Kwa hivyo sihitaji kutumia vifaa kama gari, kutumia pikipiki, bali huwa natumia miguu, na kwa miguu bado huwa napata raha na furaha kwa kutumia miguu. Kwa nija, kwa sababu tofauti tofauti kama kwa kutembea naweza kufanya mazoezi ambayo ni nzuri sana kwenye afya yangu, na bado kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, kwa nchie, k.

Katika muda wangu wa bure, mimi hupenda sana kufanya vitu ambavyo vinaeza kunijenga, vitu kama kusoma vitabu, nimesoma vitabu vingi kwa kila mwezi, nimejiwekea lengo la kusoma vitabu karibu tano kila mwezi kwa sababu itaniongezia maarifa. Na pia katika wakati wangu wa bure naeza kufanya vitu kama ambavyo vinaeza kunipa pesa kama vile ambavyo wakati huu napoongea nawe najaribu kufanya kazi ili niweze kupata pesa wakati wangu wa bure. Na bado wakati wangu wa bure huwa napenda pia kupika na kufanya vitu vingine ambavyo huwa vinanifurahisha kama kusuka wenzangu.